Kwa kweli kuna mahali mingi sana ya kupata bari. Kwangu binafsi niko na njia nyingi za kupata habari. Naeza pata habari kwenye runinga, naeza pata habari kwenye mtandao, naeza pata habari redioni, naeza pata habari hata kwa mtandao za whatsapp, za twitter, za youtube, za tiktok. Ni maeneo mengi tu sikuizi ni maeneo mengi mtu anaeza pata habari. Si kama kitambo lazima ungekuja ukakaa chini, ukatazama, televisheni ndio upate habari. Sikuizi hata nikitembea naeza soma habari. Hata nikienda wapi naeza tazama runinga kwa simu yangu. Hata nikifanya nini naeza pata habari habari. Sikuizi hiko kila mahali. Hata watu tu wanapoongea ni njia nzuri tena ya kupata habari kitu ikifanyika, mimi nikisikiza watu napata habari, habari mwafaka, habari maalum. Kazi yangu tu ni kuenda kuhakikisha ni habari sawa na ni habari ya ukweli. Kwa hivo, habari ni kitu ambayo siku hizi ni rahisi kupata. Na naitumia vitu mingi kupata habari. Mimi binafsi kazi yangu kubwa ni kuelewa, ninacho uliza na kujibu kwa usahihi. Na kwa kweli mimi, habari ninazotoa, zinatokana na mambo makuu matatu tu. Habari ambazo mimi nazitafuta, ni mambo matatu tu. Kwanza kabisa mafunzo niliyoyapata kweli, nilifundishwa kwa kusoma maandishi mingi sana. Kama kitabu, makala, tafiti, na taarifa za uma tu. Hii inanisaidia kujua mambo ya kawaida kama historia, kama sayansi, kama elimu, kama sheria na maswala ya kijamii. Lakini maarifa haya yana kikomo cha muda. Kwa hiyo mambo mapia sana. Huenda nisiwe najua sana lakini ndio nizijue lazima nitafute sasa vitu za kisasa. Lazima nitafute zile mtandaoni za kisasa. Ndio nijue hizi habari za kisasa. Zile za kitambo kidogo ni ngumu. Zile za kitambo nilizisomea kwa vitabu. Lakini kwa sasa mambo ni kwa mtandaoni huwa natafuta taarifa mbali mbali. Mimi habari za sasa. Ninaweza kutafuta mtandaoni kutoka vianzo vinavyoaminika. Baada ya hapo, siziakili tu, bali nazielewa na kuzifafanua. Ili, niweze pia kuzielewa kirahisi. Kwa sababu pia, naezafanya kitu mahali na kumbe, sielewi kirahisi. Kuna vyenye mtu ameifanya tofauti. Kuna vyenye mtu ameitafsiri tofauti. Kwa hivyo nikikaa na, niisome kwa kina, napata kuelewa zaidi. Maelezo kutoka kwangu kweli, mimi ninapoambia jambo au kuuliza swali. Ninalitumia kuelewa ninachohitaji. Lakini mazungumuzo haya ni ya wakati huo huo. Siyahifadhi kama kumbukumbu ya kudumu bila ruhusa ya mtu mimi ni muhimu pia nijue kwamba sipendi uvumi wala habari za mtaani. Kwa sababu pia naeza pata ni uvumi. Taarifa binafsi za watu pia saa zingine huwa si za ukweli. Kwa sababu mtu anaeza kuja tu na mambo tofauti. Na kumbe si ukweli. Sina hisia wala maamuzi binafsi mimi mwenyewe wakati mwingine kwa sababu naezasema kitu na kweli si ukweli. Naezasema kitu na kumbe ni kitu ya uongo tu. Na kwa hivo na lazima nihakikishe ninachosema ni ya ukweli kila ninapopata habari. Mimi nikipata habari nambari ya kwanza. Nazichambua, nazipanga habari hizo, nazipa you know kwa lugha rahisi. Lugha ambayo mimi naezaielewa. So kwa hivo lazima nichambue habari nilizopata, nijue hii habari ni ya ukweli, naweza pia mambo ni mingi, habari ninapochambua, inanipatia mawaidha mingi, inanipatia uarifa mingi, inanipatia uweledi mingi wa kujua vitu. Kwa hivo mambo yangu mimi naeza sema tu, mambo yangu mingi habari zangu hutoka mtandaoni. Zingine zinatoka televisheni, na televisheni huwa natazama tu nikiwa nimengia kwa nyumba. Zingine pia zinatoka redioni, redioni mara moja moja si sana naziskiza. Zingine ni mtandaoni lakini mtandaoni mambo ni mengi na saa zingine kujua ukweli na uongo inakuwa ngumu. So lazima nihakikishe ile ambayo nasoma mtandaoni nimeenda nikahakikisha ni ya ukweli. Na ile ambayo si ya ukweli sisemi semi hivi hivi kwa kweli kupata habari ni rahisi katika jamii ya kisasa.

Muda ni kitu ambayo mimi nazingatia sana kule kazini kwa sababu muda tu inawezafanya mambo yabadilike vizuri ama mambo ya badilike vibaya. So muda ni kitu ya maana kwangu kwa sababu nataka nimalize kazi zangu kwa wakati unaofaa. Nataka nimalize shughuli zangu kwa ule wakati ambao unafaa kwa wakati ambao nimetengea tu kufanya hiyo kazi. Kwa sababu nayo nisipo fanya kazi kulingana na muda ambayo nimetenga, itakuwa vigumu sana nikamilishe zile shughuli ama kazi ambayo nahitaji kumaliza. Kwa hivo muda kazini ni kitu ambayo mimi nashugulikia vilivyo na na shughulikia nikijua kwamba wakati ama muda ni kitu ya maana sana na muda ukiaribiwa uwezi pata tena. Na kwa hivo kama kazi nafaa nimalize na siku moja nahakikisha kwa hiyo siku lazima nimalize hiyo kazi na mimi ni mtu ambaye napenda nikisema kitu nafanya nikisema kitu sipendi kulalamika sana kwa hivo kama ni muda lazima nishugulikie muda wangu vilivyo vmkwanza kabisa mimi napanga ratiba yangu ya siku huwa naamka asubuhi najitayarisha kisha naondoka kwenda kazini kwa wakati uliopangwa. Hii wakati huo ni wakati wa asubuhi saa kumi na moja namka asubuhi vizuri. Nikijua nikiamuka saa kumi na moja asubuhi. Nikona wakati nikona saa kama mbili hivi ya kujitayarisha na kutoka kwenda kazini. Kwa hivo hii inanisaidia kufika kazini mapema na kuanza majukumu bila usumbufu, bila shida, bila tashwishi, bila kukuwa na sokonoko mingi. Ikiwa kazini, nagawanya muda wangu kulingana na kazi. Kuna kazi za haraka, venye naona, na kuna zile kazi zinazo hitaji tu muda zaidi. Huwa naanza na kazi muhimu au zilizo na muda wa mwisho. Ili nisichelewe au kupata shinikizo baadaye. Pia mimi hujiwekea vipindi maalumu vya kufanya kazi fulani bila kukatizwa. Nikisema nataka kufanya kazi kwa dakika ishirini ni hiyo dakika ishirini na hiyo kazi. Nikisema nataka kufanya kazi kwa masaa mawili natenga masaa mawili kufanya hiyo kazi. Na kwa hivo sitaki mtu kukuja kupata kunisumbua sumbua nikiwa niko hapo na kazi. Nimegawa kazini. Na mimi kweli katika siku ya kazi kweli. Mapumziko ni muhimu. Nachukuwa muda wakula. Nachukuwa muda wakula ikifika kule saa saba. Kupumzika tu kidogo. Au kubadilisha shughuli ili akili pia isipate kuchoka. Ama isipate uchovu. Mapumziko mimi hunisaidia sana. Kurudi kazini. Nikiwa na nguvu na umakini zaidi. Nikishatoka saa saba hivi. Naenda natafuta chakula, natafuta ata samaki, natafuta wali, natafuta ama kuku, natafuta ata nyama, nakula nikisha kula nasikia nimeshiba, niko tayari sasa kurudi kazini, nikona nguvu ya kurudi kazini, nikipata kutembea tembea niangalie mazingira, napata akili inaisha ile uchovu ilikuwa nami. So hivo narudi huku kazini, nikiwa mpya nikiwa nawezafanya kazi vizuri bila uchovu, bila mambo mingi. Pia mimi naheshimu muda wa wengine. Nikipewa mkutano au kazi ya pamoja. Nafika kwa wakati na kutimiza sehemu yangu, kwa muda ulio kubaliwa. Hii hujenga uaminifu kazini na kusaidia kazi kwenda vizuri, jinsi inavyofaa kwenda. Si ati mimi wakati mwengine nakuja hapa na nasiheshimu muda wa watu wengine. Mtu akisema mkutano ni wakati huu, mimi nasema ndiyo huo ndio wakati mzuri wa mkutano. Kwa kweli nisipozingatia muda wa watu wengine, kweli hawata heshimu muda wangu. Na kwa jumla tutaribu wakati wetu katika kampuni. Tutaribu mambu wetu katika kampuni. Mimi nawezasema napitia kazi niliyofanya. Lazima nikisha fanya kazi na pitia naangalia kilicho kamilika na kilicho baki kisha napanga kazi za kesho. Kesho pia ni siku nikimaliza siku ya leo sitoki ofisini bila kupanga kazi ya kesho. Lazima nipange nijue kesho nikikuja asubuhi nitaanza kufanya nini. Lazima nijue kesho nikiingia nitaanza na shughuli gani nitaipatia muda upi. Hii hunisaidia kutumia muda vizuri siku inayofuata na kuepuka msongamano wa kazi kila uchao kila siku. Mimi nawezasema tu kwa kweli mimi huwa nashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba kuheshimu muda kufanya kazi kwa vipungule.

Kwa kweli kazi ni mingi kule nyumbani, kila uchao ukiamka, kuna zile kazi lazima tunifanya, kuna zile kazi lazima zirudia, jirudia kila uchao, na kazi aziishi, kazi kama kuosha viombo, azishangi, kazi kama kuosha manguo, aziishi, kazi kama kupeleka ng'ombe malishoni, hazishi, ni kazi ambayo kila hasubuhi ni kiamka, ni kazi lazima nifanye. Zile kazi ya kupiga deki, zile kazi ya kusafisha tu nyumba, kufagia nyumba, zile kazi za kufagia boma. Ni kazi ya ambazo haziishi ni kila siku lazima mtu azifanye. Kwa hivyo ni kazi ya ambazo ni mezoea kuzifanya lakini jamani si kazi ambazo nazipenda sana. Kwa hivyo, kazi ambayo mimi nawezasema na chukia sana, kule nyumbani, si kazi ingine, si kazi ya kuosha nyumba apana, si kazi ya kupeleka ng'ombe malishoni apana, si kazi ya kuosha vyombo apana, izu si chukii. Kazi ambayo mimi nachukia ni kazi ya kufua nguo kwa mkono. Kazi ambayo inahitaji ni toke asubuhi, ni chote maji, ni anze kufua nguo kwa mkono ni kazi ambayo mimi naichukia sana. Sababu si kwamba sifahamu muhimu waki hapana. Bali ni kwa sababu inachukua muda mwingi, nguvu nyingi na inachosha sana. Kwanza inachosha mkono, inachosha mgongo, inachosha mwili mzima. Ni kazi ambayo si rahisi, kweli si rahisi. Kwanza kabisa mimi nasema kufua, kuna hitaji maandalizi. Lazima ni chague nguo, nizitenge kulingana na rangi, mara ni andae maji, niandae sabuni. Na sehemu ya kufulia si kufua tu mahali popote pale ni sehemu ambayo ni tahitaji kufulia na ni ikuwe karibu pia na sehemu ambayo ni tahitaji kuwanika nguo hizi hapo tayari muda umeanza kuondoka hata kabla ya kazi naitaji roho ni kazi ambayo inaitaji nguvu ni kazi ambayo kama uwipendi unaweza jipata pia umefuwa nguo chafu nguo bado ni chafu tu minasema kweli kufua huja na maumivu ya mwili. Bada ya kumaliza mikono huuma, mgongo una uma, na wakati mwingine pia na hisi tu nimechoka kuliko hata kazi ya ofisini. Nikilinganisha na kazi nyingine kama kufagia, au kupika, au kufua, au kuosha nyumba, kufua ningumu zaidi kimwili. Wakati mwingine mimi baada ya kumaliza kazi ya kufua nguo, naenda hospitalini kwa sababu inanipatia umaumivu ya mwili, inanipatia uchungu tele kwa mwili, lazima niendi hospitalini, nikapewe madawa, ili nije nisikie vizuri. Kwahivo, si kazi ambayo mimi naipenda, inanibidi tu nifanye. Sipa, si kazi ambayo mimi napendelea kufanya, ilinipike, lakini kufua manguo, inanibidi tu, mimi nikafanye mwenyewe. Inachukua mudamrefu, iyo tu, inachukua mudamrefu. Baada ya kufua, bado kuna kukamua, kutandika nguo, kusubiri zikauke, na badae kuzikusanya tena. Kazi ni mingi, kama mvua imenyesha au jua alitoshi, kazi inakuwa ndefu zaidi na ya kuhudhi. Wakati mwingine mvua imenyesha, manguo zimekata kukauka. Unaziachapale, sa zingine zimenyeshewa zimechafuka tena, unaziosha tena. Sazingine uli sahau kuzitoa inje, zisha kauka lakini nimesahau kuzitoa, zikanyeshewa. Ni tena nizingoje, zikauketa. Na ni kazi si rahisi, kweli mara nyingi kufua pia urudia rudia. Hata leo ni kimaliza, baada ya siku chache nguo zi mejaa tena. Hakuna mapumziko ya kweli. Hii inafanya ni hisi kama kazi ya kufua aishi. Hata hivyo licha kuichukia nafahamu kuwa nguo usafi ni muhimu, usafi ni afya. Hakuna mtu mwingine atakaefanya kama mimi mwenye sijafanya. So kwahio mimi nasema naifanya kwa kulazimika ndiyo, si kwa kupenda. Lakini mimi naichukia sana. Lakini kuna maana yake kufu.

Kwa kweli kuna rangi tofauti tofauti katika dunia hii ya sasa. Kuna rangi kijani kibichi, kuna rangi nyekundu, kuna rangi samawati, kuna rangi cheupe. Rangi ni nyingi tu. Na kweli mimi nayo niko na rangi ambayo mimi napenda. Na kila mtu mwenye ananijua, anajua, akiniona, anajua ile rangi ambayo mimi napenda. Ni kitu iko halali, ni kitu wanasema kila siku, na ni kitu huwa naweka hata mtandaoni, huwa naweka hata whatsapp, huwa naweka hata tiktok, ni kitu naweka kila mahali ndio, kila mtu ajue, huyu jamaa anapenda rangi hili. Na mimi kweli kusema kweli rangi ninayoipenda zaidi ni rangi aina ya samawati kwa kimombo inaitwa blue. Rangi ya samawati na mimi naipenda na niona rangi hii mara nyingi kwenye mambo yanayopita utulivu wa akili. Samawati inanifanya nijisikie huru na mwenye amani. Kweli mimi rangi ya samawati nilianza kuipenda nikiwa ututoni. Nikiwa ututoni nilikuwa na support, nilikuwa nashabikia ile timu ambayo inaitwa Chelsea. Na hiyu timu kweli inapenda rangi ya samawati. Hiyo ndio rangi yao binafsi, hiyo ndio rangi yao wanayojulikana nayo. Na kwa kweli mimi kwa sababu mimi ni mimi napenda, mimi ni mtu wa Chelsea nilipenda rangi ya samawati. Na si mchezo tu ilinifanya nikapende samawati, si mchezo wa kandanda tu ilinifanya nipende rangi ya samawati. Hapana, hata nikienda pale shuleni, nikiwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, na hata cha nne, nilikuwa katika darasa linaloitwa samawati. So ni kitu ambayo limenitoka ututoni, nilikuwa kwa darasa la samawati. Tulikuwa tunasema darasa la kwanza samawati, darasa la pili samawati. Ama tulikuwa tunasema kidato cha tatu samawati, kidato cha nne samawati. So rangi ya samawati ni rangi ambayo imeniingia katika mwili, imeniingia katika hisia. Na kila niendapo, hii rangi naipenda. Nikiona Chelsea wanacheza, napenda hii rangi. Mimi mwenyewe niko na nguo ya rangi samawati hii nguo inanipea kumbu kumbu tu. Inaniambia kumbe niliingia katika hii rangi nikiwa mdogo. Naiona samawati sana angani. Hasa asubuhi kunapokuwa na upepo mwanana. Au jioni kabla jua kuzama. Anga la samawati hunifanya nijisikie kama mawazo yanapanuka na presha inapungua. Pia baharini tu samawati inanipa hisia ya kina. Uimara na maisha. Ukiangalia maji ya bahari kwa muda unajikuta, unatuliza mawazo bila hata kujua. Kwa sababu ya hiyo rangi, samawati inayo pia mimi hii rangi naiona kwenye mavazi. Nilivyosema na mavazi za jezi za Chelsea naona samawati. Shati au gauni la samawati, huonekana nadhifu na lenye heshima. Pia kwa ofisini hata nikienda kazini. Kuta au vifaa vya samawati, hunisaidia kuzingatia kazi. Pale kazini lazima kuna ukuta umepakwa rangi ya samawati. Usiku pia anga la giza la samawati kabla ya kuwa jeusi kabisa. Lina mvuto wa pekee. Huwa nasimama naangalia angani nasema kweli rangi ya samawati ikona mvuto unaofaa. Napenda samawati kwa sababu si rangi ya makelele, inawakilisha utulivu, inawakilisha uaminifu na inaonyesha busara. Inanifanya nijisikie salama. Kwa kuwa mimi pia napenda samawati nilivyo, inaonyesha pia napenda amani, mimi ni mtu napenda amani kwa sababu samawati inaleta amani. Mimi ni mtu mwenye mawazo ya kina, mimi ni mtu mwenye mpangilio na utulivu wa moyo. Iyo rangi si rangi tu. Iyo rangi ikona ishara ya utulivu. Iyo rangi ikona ishara ya amani. Iyo rangi ikona ishara ya mtu ambaye akona mawazo ya kina. Kwa kusema kweli samawati si rangi tu. Ni hisia. Samawati kwangu ni hisia. Kama ningependa pia, mimi nasema samawati ya bahari anga giza. Zote mimi nazipenda. Mimi hata rangi zote napenda. Lakini rangi ya samawati huwa inajitokeza sana. Na mara nyingi naona hii rangi. Inanipea kumbu kumbu ya mahali nilisoma. Inanipea kumbu kumbu ya timu ambayo naipenda. Inanipea kumbu kumbu ya nguo ambazo nazipenda. Inanipea kumbu kumbu ya mahali nafanya kazi. Na mimi kwa kweli nikona nguo ya iliyo na rangi ya samawati. Na nimeandika kule nyuma jina yangu. Ndio watu wajue kweli huyu mtu anapenda rangi ya samawati. Na ni rangi ya heshima tu.

Kwa kweli dunia wa kisasa imekua na watu tofauti tofauti, watu wanao walio na ujuzi tofauti tofauti, watu wanaojua vitu mbali mbali mbali mbali, watu wanaojijua biashara ini, wanabiashara mashuhuri wameja nchi hii, kutoka eneo la magharibi, kutoka eneo ya Amerika. Kuna wanabiashara mashuhuri, wanabiashara tofauti tofauti. Na kwa kweli mimi uwanapenda wanabiashara wengi. Kuna wanabiashara wengi mimi napenda kutoka Kenya, kutoka Amerikani, kutoka uingereza, kutoka Uchina, kutoka South Korea. Kuna mali mengi tu ambao watu wafanyi biashara wanatoka. Lakini kuna mfanyi biashara mmoja menye mimi uwa namtambua sana. Kuna mfanyi biashara moja menye mimi uwa namheshimu sana. Na kwa jina anaitwa Elon Musk Elon Musk ni mfanyi biashara mvumbuzi na mwekezaji anayejulikana kwa kufanya mambo makubwa tu ambayo hapo awali yalionekana yawezekani yeye anaangalia vitu ambao binadamu kawaida amesema hayawezekani alafu anaenda anayafanya kinachomfuraisha na huyu Elon Musk kweli ni kwamba ni mtu ambaye aogopi kuchukua atua ni mtu ambaye anachukua atua na nimejifunza kweli kwa hii maisha lazima mtu ajifunze kuchukua atua kutoka kwa Elon Musk mimi uwa nimejifunza kuchukua atua kwa maisha bila uoga wowote. Kinacho mtofautisha na wafanyi biashara wengine ni maono ya mbali. Mimi binafsi nimejifuza kuwa lazima nikue na maono ndiyo nieze kuenda mbali. Lazima nikue na ujasiri wa Elon Musk wakuekeza kwenye miradi yenye hatari kubwa. Mradi yenye watu wanagopa, miradi yenye watu wanaona wawezi. Izo ndo vitu ambazo Elon Musk ya anafanya. Kwanza kabisa Elon Musk haanzi biashara kwa ajili ya faida tu apana. Bali kwa kutatua matatizo makubwa ya dunia. Mfano kweli kupunguza utegemezi wa mafuta. Kupitia magari ya umeme. Kusafiri anga kwa garama na fuku. Kupitia SpaceX. Mawasiliano duniani kote kupitia Starlink. Alileta Starlink uku nchi yetu. Watu wakaanza kununua Starlink. Na inaniambia tu, uyu ni mtu ambaye haogopi kuchukua hatua. Na yeye si kupata tu faida apana ye anangalia mbali sana ye anangalia zile vitu mbali sana. Anangalia kwa muda wa miaka kadha wa kadha nitakuwa wapi. Na ni hivo ndio amenifunza mimi. Nimejifunza kutoka kana na hee ni kusema. Ni kifanya kitu, si lazima nione matokeo sasa kwa sasa apana. Lazima ningoje na matokeo itatokea siku miaka zikikuja. Ni mtu anayependa atari. Aliwai kutumia karibu mali yake yote kuziokoa Tesla na SpaceX wakati zilipo kuwa karibu kufa. Watu wengi wasingeweza kudhobutu kufanya hivyo. Atari hii ilio mfanya. Awe tofauti na watu. Na kwa kweli nimejifunza kumbe, ndio uendele na maisha, lazima nikue tofauti na watu. Lazima nijifunze kufanya vitu zangu tofauti na watu. Kweli kabisa Elon Musk anafikiria kwa kina na kwa sayansi. Kabla ya kufanya uamuzi, ye uchambua mambo kwanzia mzizi, badala ya kusema imekua ikifanywa hivi apana. Yeye huuliza kwa nini isiwe tofauti. Lazima mtu akue na tofauti kwa kile vitu anafanya. Mimi mwenyewe nimejifunza kweli, lazima nikue na utofauti na watu wengine kwa zile vitu ambazo mi nafanya. Ndio biashara yangu ikue inaendelea, lazima nijifunze kukua tofauti, lazima nijifunze kufanya vitu ambavyo watu wanafikiria aziwezifanywa. Ukiangalia Elon Musk kweli, anafanya kazi kwa bidii kupita kawaida. Amewai kusema ufanya kazi zaidi ya masa themanini kwa wiki. Hii inaonyesha kuwa mafanikio yake hayakutokana na akili tu, bali pia nidhamu na kujitume sana. Kwa biashara mimi nimejifunza kutokana na Elon Musk, kwamba lazima nikue na nidhamu. Lazima nikuwe na nidhamu na lazima nijitume ili biashara yangu uendele vizuri. Iyo ndio kitu ambayo nimesema nimekua nikisema sana. Mimi kila mtu si mkamilifu na kila mtu ako na cheo na njia yake. Mimi nimejifunza mamb mengi kutoka kwa Elon Musk kufurahia jinsi ambayo nafanya biashara.

Mimi binafsi huwa kila mtu mwenye ananijua, anajua mahali ambapo mimi nilelelewa. Mimi nimelelewa katika eneo liitwalo nyanza. Eneo hili liko katika nchi ya Kenya. Eneo hili linajulikana kwa sababu limezingirwa na ziwa Victoria. Ziwa Victoria ni ziwa kubwa zaidi huku magharibi mwa Kenya, wa Afrika. Kwa kweli, mimi ni mtu ambaye nimelelewa karibu na ziwa Victoria na kule ziwa Victoria kuna mambo mengi tu ambazo sisi huwa tunafanya. Kitu ya kwanza huwa tunafanya kule katika ziwa Victoria ni kuvua samaki. Saa zingine tunaenda tu kuvua samaki, wakati mwingine kule ziwa Victoria, tunaenda kuogelea tu. Wakati mwngine, tunaenda kupeleka ngombe tu kunywa maji. Wakati mwingine pia, tunaenda sokoni kwa sababu kule ni soko ya kununua samaki. Wakati mwinginetunaenda tu kukaa chini kuburudika tu na marafiki zangu kuelewa nini kinaendelea. Kwa kweli mimi kulelewa kwangu karibu na ziwa victoria, zimenifunza vitu mingi na zimefanya nipende vitu mingi sana. Kitu ambayo imenifanya nipende zaidi ni mambo ya kuogelea. Mimi naweza sema kwa kweli napenda kuogelea sana. Kuogelea kwangu si kwa sababu ya burudani tu. Bali, ni kwa sababu kunanipea amani ya mwili na akili kwa wakati mmoja. Nikishamaliza kuogelea nasikia niko huru nasikia akili imetulia. Hata mahali ambapo mimi naishi saa hizi karibu na mahali naishi kuna mahali watu wanaogelelea. Pahali naendanga pale natoa nguo zangu naingia kwenye maji naogelea staili zote zile za kuogelelea. Baada ya hapo nakula pale pale kuna chakula tamu, kuna mandhari nzuri, kuna marafiki wangu tunapiga story pale. Na ni mahali mzuri kwa kuogelea. Kwanza kabisa mimi nasema kuogelea hunisaidia kuachilia mawazo. Ninapo ingia majini. Nahisi kama presha zote za maisha zimepungua. Mawimbi au majitulivu hunifanya nijikite kwenye pumzi na mwendo wa mwili wangu. Ni kama aina fulani ya tafakari. Lakini ndani ya maji tu. Saa zingine naketi tu ndani ya maji t natafakari na nasikia niko sawa. Pili kabisa naweza sema mazoezi kamili yenye inatokana na kuogelelea ni mazoezi ya mwili mzima. Mikono, miguu, mgongo, tumbo, kila semu inafanya kazi. Tofauti na kukimbia au mazoezi ya gym kuogelea hakunisababishi maumivu ya viungo. Hapana, nikisha maliza, mimi nasikia niko wazi. Baada kuogelea nahisi nimechoka vizuri. Si uchovu unaoumiza hapana, ni uchovu ambao unatuliza mwili, ni uchovu ambao unatuliza jinsi ambazo mimi nafikiria. Napenda hisia ya uhuru mimi, nikiwa majini hakuna uzito mkubwa wa mwili, na jisikia mwepesi, huru, na kama nimetenganishwa na dunia ya nje kwa muda. Hio hisia hunifanya nirudie kuogelea, tena na tena. Mara nyingi, napenda niende nikirudia, niende nikiogelea, mara kwa mara, naingia kwa maji, natoka natembea kidogo, narudi kwa maji, natoka natembea kidogo, inanipatia utulivu fulani, wakati mwingine natoka naota jua, nikisha maliza kuota jua, narudi majini, tunashindana kule majini, ata kufika mwisho, tunaona, nani anajua kuogelea kuliko mwenzake. Na kwa hivo inanipatia motisha ata. Kila wikendi ikifika nasema tu haki nataka niende pale nikapige mbizi ama nikafanye kitu inaitwa kuogelea. Mazingira yenyewe hunivutia. Nikiwa baharini napenda kusikiliza sauti ya mawimbi na kunusa hewa safi ya chumvi. Kwa sababu saa zingine naenda bahari india. Bahari india kule Mombasani kwetu. Mombasa kaunti hio iko kenya. Naenda bahari india naogelea kwa maji ya chumvi. Nikiwa bwawani, napenda utulivu na mpangilio. Kila mazingira yana ladha yake. Lakini yote hunipa furaha tu. Napata tu furaha ya baharini, napata furaha ya ziwa, napata furaha ya mto. Kila wakati, kila mahali, kuna furaha yake. Kuogelea ni sehemu ya mtindo wa maisha yangu. Sioni kama ni mchezo wa mara moja tu, bali ni kitu kinacho nisaidia, kuwa mtu mwenye afya, kuwa mtu menye utulivu, na kwa kweli kuogelea pia hunifanya mtu.

Katika dunia ya kisasa, mtandao imekuwa ndiyo mbinu zaidi ya kupata ujumbe, ndiyo mbinu zaidi ya kupata habari, ndiyo mbinu zaidi ya kupata mambo yanayo endelea kwa maisha. Naeza pata habari hizi, nikiwa kwa nyumba, naeza pata taarifa hizi, hata nisipokuwa kwa nyumba. Nikiwa kwa nyumba kweli niko na wifi pale kwa nyumba. Hiyo wifi inanisaidia tu nikiwa kwa nyumba kwa sababu wifi mtu haezi tembea nayo. Wifi mtu haezi beba akaanza kutembea nayo. Wifi ni kitu iko tu mahali moja ambao huwezi tembea nayo. Na data ya simu ni kitu ambayo mimi naweza tembea nayo. Na kwa kwa kweli utumizi wa wifi na utumizi wa data ya simu. Inalingana na mahali ambapo nipo. Kwa sababu mimi lazima nishinde nikipata habari, nishinde nikifanya kazi hata kwa simu, nikitembea, nishinde nikiona taarifa tofauti, nishinde nikiona burudani tofauti, nishinde nikisikiza muziki tofauti. Na kwa kweli lazima nikuwe na hizi vitu mbili ndio niweze kuziskiza mara nyingi, mara dufu. Kwa kweli mimi naweza sema natumia zote mbili, natumia wifi na natumia data ya simu. Na kila moja ninaichagua kulingana na hali iliyopo. Nikiwa nyumbani au kazini napendelea wifi. Sababu kubwa ni kwamba ni nafuu na thabiti zaidi. Naweza kuangalia video, naweza kupakua mafaili au kufanya kazi mtandaoni, bila kuwaza sana kuhusu matumizi ya bundle. Pia kasi yake, huwa nzuri, na haiishi haraka kama data ya simu. Kwa kweli data ya simu, huwa inaisha haraka. Nikitumia wifi, huwa inaenda haraka haraka. Na ni kitu ambayo, ni haraka haraka. Si kitu ambayo itaisha mbio. Kwa kweli, ninapotoka nje, nikiwa barabarani, nikiwa safarini, au tu nikiwa mahali pasipo na wifi. Inabidi nifungue simu yangu, ninunue data ya simu, na nitumie data ya simu. Data hunipa uhuru wa kuendelea kuwasiliana, kutumia ramani, au kuperuzi mitandao ya kijamii bila kutegemea sehemu maalum. Si haihitaji nitafute mahali kuna wifi, ndio niende niketi pale hapana. Data inanipatia hiyo amani na ruhusa, ya kutumia tu, simu yangu nili mahali popote nilipokuwa. Si lazima niulize wapi kunapo wifi niende nitumie, hapana. Natumia tu bundle, data yangu ya simu. Ingawa, wakati mwingine ni ghali, ni ghali mno, inanisaidia sana nisikatike. Huwa nang'ang'ana nisitumie data ya simu, kwa sababu wakati mwingine ni ghali. Wakati mwingine pia, si haishiki sana. Unasumbuka kupata ujumbe. Unapata inalodi sana. Unapata ni ngumu sana kupata ujumbe fulani. Unaouhitaji. Na wakati mwingine, inachapa kazi kweli kweli. Ninajaribu kuwa na uwiano, kazi nzito naziacha nifanye nikiwa kwenye wifi. Na kazi ndogo kama ujumbe, barua pepe, au kuangalia taarifa fupi, nafanya kwa data. Kwa sababu haichukui data mingi, haichukui data mingi. Na data mingi hujua ni pesa mingi, data mingi ni ghali mno. Hii hunisaidia kuokoa gharama, na kutumia interneti kwa akili. Kwa hivyo, wakati mwingi, nikiwa nyumbani lazima nitumie wi-fi. Nikiwa kazini lazima nitumie wi-fi. Lakini nikiwa natembea na hakuna wi-fi karibu, inabidi niingie kwa simu yangu pale, nikanunue data ya simu. Pia mi nazingatia ubora mtandao. Mimi nazingatia usalama. Wi-Fi za umma nazichagua kwa tahadhari sana. Kwa sababu ya usalama, wakati mwingine wanaeza pata kufikia zile data zako zenye uko nazo kwa simu, za maana sana kwako na wazitumie vibaya. Zi huwa zinaleta, hali ya usalama inakuwa ni hatari sana, nikitumia Wi-Fi za umma. Gharama za bundle pia naziangalia. Tu wakati mwingine najaribu kuuweka pale kuona gani ile nafaa nitumie kwa wakati upi. Nikiwa kwa wifi ya umma, kuna mahali ambapo sifai kuingia. Kuna mahali, kuna mtandao fulani sifai kuingia. Kuna zile ujumbe sifai kusoma. Kwa sababu mtu yeyote mwenye anatumia hiyo wifi, anaweza ona kile ambacho mimi nafanya. So kwa tahadhari tu nasema hivi. Kama binadamu, wifi ni kwa kazi nzito na muda mrefu. Data ya simu ni kwa uharaka na uhamaji kila wakati.

Kwa kweli masomo imeniletea mambo mengi kwa maisha masomo, imefanya nikiangalia vitabu sana, imefanya niangalie kompyuta sana, imenifanya niangalie simu sana, imenifanya niangalie tarakilishi sana. Na kwa hivyo mara nyingi huwa ni kiangalia sana nasikia macho huchoka tu. Mara nyingi ni kiangalia muangaza sana na sikia macho uchoka tu. Saa zingine nasimama kidogo niseme wacha nipumzishe macho kidogo. Na kwa kweli hata nikitoka utotoni nikiwa kwenye harakati ya kucheza hapa na pale. Kuna mtu tu kwa kwa harakati ya kucheza alirusha mawe na karibu ikanigonga macho kidogo. Ikaniumiza kidogo lakini ilikuja ikapona. Lakini ya athari na ile shida ilileta, bado ni shida ambayo nimekuwa nayo hadi waleo. Ni kutoka utotoni, nimekuwa tu na shida tu ya macho, nimekuwa tu na shida macho nikienda chuo kikuu, ata nikiwa shule ya msingi, shule ya ingine ya upili, bado tu shida ya macho, nimekuwa nayo kutoka utotoni. Kwa hivyo ni kitu ambayo huwa nimejaribu sana kuhakikisha kuwa. Sina shida mingi kwa kuona. Sina shida mingi ya kufanya kitu inayohitaji mimi kuangalia sana. Kwa hivyo hata nikiwa mkubwa hivi sasa niko kazini. Nikiangalia kompyuta sana nasikia macho huwa inachoka. Na kwa kweli kwa haya tu nilijiambia, wacha nikuwe na miwani ambayo wakati mwingine naweza vaa tu nikisikia macho inachoka. Wakati mwingine naweza vaa tu mara moja moja. Si kitu navaa kila siku, wakati mwingine nikiona jua ni mingi sana na macho yangu haipendi mwangaza sana. Nasema wacha nivae miwani, angalau inisaidie. Miwani ni kitu navaa, na si kitu navaa kila siku, hapana, ni kitu navaa nikisikia macho inaanza kuchoka, kwa sababu sipendi pia kuzoesha macho yangu na miwani, nilisikia pia nikizoesha macho na miwani, huwa nikafika wakati ambapo lazima nivae miwani, nivae miwani hadi mwishoe. Mimi nawezasema kwa kweli, nilianza kuvaa miwani kwa sababu macho yangu yalikuwa yanachoka haraka. Hasaa nilipokuwa nasoma au kutumia simu na kompyuta kwa muda mrefu. Nilikuwa napata maumivu ya kichwa na maandishi yaliyoonekana kama yanachanganyika kidogo. Baada kupima macho ni kelekezwa nahitaji miwani. Kwa kweli mimi miwani sikuanataka. Lakini kwa sababu ya ya kuelekezwa na madktari pale kwamba nitumie miwani. Nikasema haya wacha nitakuanatumia mara moja moja. Miwani kweli imenisadia sana ni kivaa naona vizuri bila kukaza macho nachoka kidogo hata nikisoma muda mrefu na weza kufanya kazi yangu kumakini zaidi. Kwa sababu sasa sitashinda nikishikashika macho, sitashinda nikijiuliza nini na imengia kwa macho, sitashinda ni kijisumbua mambo mengi tu. Lakini kwa vile nimesema, sipendi kutumia sana, imenisaidia ndiyo, lakini wakati mwigine naitoa naiweka kando nataka nikue tu kama binadamu wa kawaida. Mwangalie, tu mwanzoni, kweli mwanzoni wangu, haikuwa rahisi kuizoea miwani. Ilikuwa inanisumbua puani, na masikioni, na nilijisikia kama watu wote wananiangalia. Lakini baada muda nilizoea. Na sasa imekua sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Mimi kila siku, siku hizi, nimeona naivaa sana. Kwa hivyo mimi kuvaa kwangu miwani siku hizi sana. Ni kwa sababu nimezoea. Lakini nawezasema mara tatu kwa wiki ndio nawezavaa miwani. Macho yangu pia ikuwe inazoe zoea pole pole. Mara tatu kwa wiki. Nikivaa kila siku pia si mzuri kwangu sifurahii. Pia miwani kwangu si kwakuona tu, bali ni kinga ya macho hasa dhidi mwanga mkali wa sikrini. Mwanga mkali wa kwanza huku Kenya kuna mwanga mkali sana. Mtindo kwa sababu ninachagua miwani inayonifaa usoni. Sasa watu wakiniangalia hawatashtuka sana, sasa nikitoka inje bila miwani nahisi kama kuna kitu kinakosekana. Nikweli huanatoka bila miwani. Lakini nahisikua kuna kitu kinakosekana kwangu limenisaidia kunifanya nijamini zaidi na kujijali kiafya, kwa ufupi tu mimi nasema tu. Navaa miwani kwa afya ya macho. Navaa miwani imenisaidia kuona na kufanya kazi vizuri. Sasa nisehemu ya maisha yangu. Na pia mimi nawezasema naivaa kwa sababu.

Nikilelewa, nikiwa, nalelewa pale, nikiwa nakuwa mdogo, nakuwa mkubwa pale, nikiwa ushago, nikiwa mashinani kule, nilikuwa na imani, siku moja, nitakuja kutoka mashinani, niende, kutembelea maeneo mbalimbali, na maeneo ambayo ilikuwa inanikuja kwa akili sana, ni Mombasa, Mombasa ni jiji ambayo liko Kenya, ni jiji kuu la pili Kenya mzima, Na Mombasa ni mahali ambapo kila mtu tu anatamani tu kuenda pale. Kwa hivo Mombasa iko na maeneo mingi, ndio mana watu wanapenda kuenda pale. Kwa Kenya mzima bahari ni moja tu, bahari hindi, bahari ambayo iko Mombasani. Ndiyo maana eneo hili la Mombasa, watu wanapenda kuenda sana. Huko ndiyo kuna watu ambawo wanatoka inchi tofauti tofauti, watu ambawo wanatoka Italia, watu ambawo wanatoka Hispania, watu ambawo wanatoka uingereza, watu ambawo wanatoka Amerika, wanakuja Mombasani pale kwa sababu ya mandhari ambayo iko pale. Na kwa hivo ata mimi nikiwa nalelewa, nikiwa naishi pole pole, nikiwa nakuwa pole pole, nilikuwa najiambia siku moja natamani sana niende mbasa. Siku moja natamani sana niende nione nini hii iko Mombasa ambayo? Watu wanapenda sana. Na kakweli nilipokuwa mkubwa nilijitahidi mno. Nikatafuta hela, nikatafuta kila ambacho naitaji. Nikaingia kwenye gari reli kule. Kenya kuna gari reli ambayo inapeleka watu Mombasa kwa haraka sana. Kwa hivo nilikuwa natoka Nairobi, kutoka Nairobi mpaka Mombasa, ukienda na gari ni masa kumi na mbili, ukienda na reli ni masaa sita tu na ushafika. Kwa hivo nilipanda reli nikasema lazima nifike. Mombasa. Nilishaandikisha, nikajiandikisha kwa hoteli bora kule Mombasa. Wakandika jinangu, wakasema nakusubiri. Walikuwa wananisubiri sasa, nifike Mombasani Na kwa kweli nilikuwa na furaha ribo ribo. Nilipofika kule Mombasani. Kwa sababu ni mahali ambapo nilikuwa napenda sana. Ni mahali ambapo nilikuwa nimetamani sana kuenda kwa hivo mimi nasema, nimewai kusafiri ndiyo na nimewai kusafiri mali ambapo napenda na inaitwa Mombasa Kenya. Na ilikuwa ni safari ya kupendeza sana Mombasa kweli ni jiji. Nasema ni jiji lenye historia lenye utamaduni na pwani nzuri. Nilifurahia zaidi fukwe zake kama diani, kama nyali Nyali na Diani ni fukwe zingine ambazo zinaitaji. Zinavutia watu sana. Kwa sababu mchanga ni meupe na maji ya bahari ni safi na ya samawati. Pengine nilifurahia pia the old town. Sehemu ya historia na mitindo ya kisabati ya kirabu na kireno Wareno walikuwa wanafika pale Warabu wako wengi pale mno. Nilitembea mabarabarani. Nilitembea mabarabarani yenye milango ya mbao. Nyumba za rangi na maduka madogo yenye bidhaa za sanaa na vito. Nilipata isia nzuri sana. Nilipata maana kila kona. Ilikuwa na hadithi au mandhari ya kuvutia. Kila unapopelekwa unaambiwa hapo kuna hadithi yake. Hapo kuna mandhari yake. Kila chakula nilichokula hasa samaki wa kachumbari na wali wa nazi. Kilikuwa tamani ya ladha ya pwani kweli na kuonja hivyo. Kilinifanya nishike kumbukumbu nzuri zaidi ya Mombasa Na kwa kweli nilijihisi nimefanya kazi mzuri kutoka Nairobi kuenda Mombasani. Kwa sababu nilipata kufurahia ile kitu ilinipeleka pale. Nilipata kufurahia ili mandhare. Nilipata kufurahia chakula kilicho pale. Nilipata kufurahia watu watofauti tofauti wareno. Watu tufauti tufauti wa rabu. Watu tofauti tofauti wa italiano. Watu wa amerikani. Watu wa ingereza. Wako pale wanatulia tulia tu. Mimi kwa kusema kweli nilifurahia fukwe za mchanga mweupe na maji safi. Nilifurahia nilipenda utamaduni na istoria ya Old Town. Chakula cha pwani kilifanya safari kuwa tamu zaidi. Kwa kweli mandhari tu upepo na jua ilifanya Mombasa kuwa mahali pazuri kutozikosa. Mimi bado nilikakaa pale ata sikuwa nataka nirudi Nairobi. Wezangu walikuwa wananiuliza, jamani unarudi Nairobi, nasema hapana, Mombasani ni place, ni mahali ambao nataka niendelee kuishi huku, ni maali ambapo nataka niendele kujua iku aje.

Kwa kweli likizo ni kitu ya maana sana kwa maisha ya binadamu kwa sababu wakati mwingine unajipata umefanya kazi nyingi kwa maisha na hujapata wakati wakupumzika. Na kwa hivyo mimi likizo naichukua sana kwa busara, naichukua kwa nguvu, naichukua kwa unyenyekevu na naichukua kama siku ambayo nafaa niende nitulie, niende nipumzike, niende njiulize maswali nione nini nimefanya ya maana, nione nini sijafanya ya maana. Kwa hivyo mimi likizo kwangu ni kitu ya maana sana na kitu ambacho sichukui tu hivi hivi. Na wakati mwingi huwa na jipatia ile likizo kubwa wakati mwaka unakaribia kuisha, wakati wa disemba kule. Ndio wakati ambapo ni mzuri kwa sababu nitaenda ni keti chini niangalie nimetoka wapi, nimefanya nini yenye ni mzuri na nini hiyo nafaa niendelee kufanya vizuri zaidi. Kwa hivyo inanipatia wakati wangu mimi mwenyewe wa kukaa chini na kujiuliza maswali. Kujiuliza zile maswali muhimu sana kwa maisha. Na pia ile tu kutuliza akili. Likizo kweli wakati walikizo mimi napenda kujistawisha na kupumzika kabisa. Mbali na shughuli za kawaida za kila siku. Likizo kwangu ni muda wa kujipenda kufurahia maisha. Na kufanya mambo ni nayopenda bila uoga, bila shida nyingi kwa maisha. Mimi napenda kushirikiana na familia au marafiki. Wakati walikizo, tunapanga safari, kutembelea fukwe, mbunga, za wanyama, au maeneo tu ya utalii. Hii inanipa furaha ya pamoja na kumbukumbu mzuri. Kumbuka mimi nilikwenda Mombasa na hiyo ilikuwa likizo nzuri sana. Kuoga baharini, kuwa na mandhari na kukula chakula cha pwani kilikuwa ni starehe ya kweli. Mombasani ni mahali napenda kwenda kwa sababu ya ustawi, kwa sababu ya ile baharini, kwa sababu ya mandhari na kwa sababu pia na chakula. Na kwa hivyo ikiwa ni likizo na ita familia, na ita marafiki, tunamua tunaenda baharini, tunaamua tunaenda kwa mbuga ya wanyama. Kuangalia tu ili kupata kukua na ushirikiano wa pamoja na watu ambao wako karibu na mimi. Mimi napenda watu, mimi napenda kushiriki vitu ambazo zinaleta umoja katika jamii, vitu ambazo zinaleta upendo katika jamii, vitu ambazo mtu akifanya anaendelea kimaisha. Napenda kujibamba na napenda kujipamba. Hii inaweza kuwa kuvaa nguo mzuri, kuweka manukato, au hata kuchukua muda kidogo kwenye kujipodesha tu, kwenye kujipodosha tu. Na furahia kuona nikiwa safi mwenye raha na mwenye kujiamini kwa sababu mimi huwa na jiamini sana huwa nasema nikingara, nikikaa vizuri, nikionekana msafi na kuwa na kuaminika na jiamini, naeza ongea na watu bila uwoga naeza fanya kitu bila uwoga naweza kuwa na nguvu ya ata kusimama mbele ya watu na kuongea hii inanifanya nijisikie bora zaidi kuliko siku za kawaida, za kazi au shuleni. Mimi napenda kupumzika na kuburudika. Kuangalia filamu, kusoma kitabu, kizuri, kusikiliza muziki, au hata kuogelea baharini. Hii ni njia ya kupunguza msongo wa mawazo na kujaza akili na moyo kwa furaha. Kuogelea hasa, kunanipea amani na uhuru wa mawazo. Kusoma vitabu, kuna niongeza ujasiri na ujuzi fulani. Kuangalia filamu, kuna nipea furaha fulani. Kusikiliza muziki, kuna nipatia furaha utulivu tu kwa moyo wangu. Napenda pia kwa wakati wa likizo kushugulikia shauku zangu za kibinafsi. Hii inaweza kuwa kupika kitu kipya, kupiga picha, au kujifunza tu kitu kipya kisicho cha lazima lakini kinacho nifurahisha. Likizo siyo tu kupumzika, bali pia ni kujijenga na kujifurahisha kama mutu binafsi. Mimi huwa napenda kujijenga. Napenda kuzingatia ladha na afya. Hii ni pamoja na kula chakula kizuri wakati walikizo, kunywa maji mazuri, maji safi wakati wa likizo, na kufanya mazoezi madogo madogo wakati wa likizo. Ina nisaidia kurudi kwenye maisha ya kila ziku, nikiwa na nguvu, furaha na akili safi. Kwa kweli mimi neaza sema likizo ni muda wakujipenda na kujistawisha. Likizo mimi na furahia familia, marafiki na burudani tukiwa pamoja na pumzika na kujishugulisha kwa mambo ninaayopenda wakati walikizo. Na wakati walikizo pia ninajijenga kimaisha ki akili na ta.